Likizo yangu ya ndoto ni kuenda kujivinjari huko Mombasani kuogelea maji ya chumvi. Kujuana na marafiki wapya. Kutangamana pia. Na kusoma mengi kuhusu huko pia. Na pia ningependa kuenda. Na mke wangu na mtoto wangu twende tuoge maji ya chumvi. Tule nazi. Tunywe maji ya dafu. Kujua ni nini haswa ni nini mombasa ya pendwa kuliko miji mingi huku kenya.

Wiki yangu ya kazi inaanza jumatatu wa mbapo tunatumiwa jedwali la siku ambazo tutaingia na ni wakati upi unaingia kazi. Ambapo kwa sana huwa naingia wakati wa mchana mchana. Mbapo kazini pia kuna taratibu za zenye zime wekwa za kufuata, kutengeneza, kutayarisha mambo yenye tunawapa wageni wetu. Na pia katika iyo wiki kuna siku ya kupumzika ambapo natangamana na familia unafanya kazi zako za nyumba. Unatembea kujivinjari, kujuana marafiki zaidi. Ama pia kupumzika tu unatulia tu kwa nyumba So kazi yetu kwa wiki yetu imepangwa kutoka kazini. Lakini pia kama si uko kazi wana jipanga ni nini nafanya Jumatatu, jumanne, jumatano. Hivyo ili nisiwe tu jilaza tu kwa huu wakati wa dunia.

Kura lazima nipige kwa sababu huo ni uwajibikaji wangu. Na lazima nipange maisha yangu ya miaka tano ambapo ni katiba ya Kenya. Imepangwa hivyo kila miaka tano lazima tupige kura. Na lazima nitoe waheshimiwa wenye hawafanyi kazi ama kurejesha wenye wafanya kazi. Kwa hivyo lazima nipige kura ili kuwajibika. Na kufanya pia wale ambao tumewachagua wawajibike pia kwa sababu wenye wanarudi ama wenye tutawapigia kura lazima wawe ni wenye kufanya kazi. Wenye hawapendi ufisadi. Wenye jukumu lao ama jukumu ambayo wametwekwa ni kufanyia mwananchi kazi ili njia yetu isonge mbele. Tufukuze ufukara, tufukuze umasikini na kufukuza pia magonjwa. Kwa hivyo kura ni muhimu na kura ni lazima nitapiga.